Wakati wa wikendi inategemea na vile mambo yangu yapo. Lakini mara nyingi mimi wikendi huenda kwa mazoezini kiasi. Wakati wa asubuhi, mchana mimi hutembelea ndugu, marafiki wa jamaa yangu kisha ikiwa kuna mechi ya mpira inayocheza, mimi huenda kutazama mpira katika maeneo za burudani, tukiwa na marafiki huku wengine wakijiburudisha kwa vinywaji, tukitazama mpira. Na kula nyama choma, nahakikisha kurudi nyumbani baadaye.

Mimi ninapenda kuogelea sana. Nanapenda kuoegelea sana baharini. Kwa mwezi mimi utembelea barahindi kuogelea marambili. Kuogelea ina manufaa kwa angu kwa sababu naifanya kama mazoezi. Ili kufungua na kuchangamusha viungo vya mwili. Kono, miguu, mabafu sehemu yangu ya mazoezi.

Mimi huenda mahali paibada kila jumapili ya wiki. Lakini pia nikipata munda wa bure naenda kila jumatano kufanya uchambuzi wa biblia. Na masomo ya kifamilia. Na iwapo kuna muda zaidi mimi uenda kwa maali paibada jumamosi ingawaje si zote ili kufani matayarisho ya jumapili.

Mchezo ningependa kujaribu ni mchezo wa kulenga shabaa. Mchezo wa ulengaji shabaa ukitumia mishale na pia ukitumia bunduki kwa kurusha marisasi. Ni vizuri natamani lakini sijajuwa venye unajiunga na hivyo vilabu. Na aziko karibu na mimi but napenda natamani na ninataka tena sana.